Nikiwa na marafiki zangu huwa inategemea ni rafiki aina gani sababu kuna marafiki tukiwa nao tunapenda kuangalia cinema mbali mbali kama za Hollywood tukiwa pamoja na kuna marafiki ambao nikiwa nao uwa ni kupige tu gumzo kuhusiana na mambo ambao ya naendelea katika mta wetu ni nani amefanya hiki nana mefanya hiki na kuna marafiki wengine nao pia tukipatana nao ni gumzo ya kimandeleo kama anakwambia leo amefanya investment gani katika maisha yake na ni pesa ngapi anatarajia na ni nini unezafanya hili wewe pia upate hiyo pesa Sasa unapata marafiki kama hao tunafanya nao mazungumzo ya kujiendeleza na pia kuna marafiki ambao nikipatana nao kazi ni tu kutembea nao Tunaenda tunazunguka Tunaenda baharini, tunaenda kuona watu mbali mbali Sasa huwa inatagemea ni Rafiki mgani ambaye niko naye na ninini tunaeza fanya naye na mahusiano yetu yako vipi na sabu kuna wengine Pia huwezi kaa nao sababu wanaweza kuingiza katika matumizi ya mihadarati ya mambo mengine ya usherati ya ambayo mimi sii mtuwa kupenda mambao sasa kama hao huwa sikai nao lakini marafiki wengine tuna mambo mbali mbali ambao tunaeza fanya nao.

Mimi bado ni kijana na kusema ukweli hata nikiwa mzee, nikiulizwa kama ningependa kurudi ujanani kusema ukweli singependa kurudi sababu maisha vijana ina changamoto nyingi sana. Unajipata saa zingine huna hela hata ya kukidhi mahitaji yako ama unapitia changamoto zingine mbali mbali kama za wenzako ambao unaona wamefaulu kimaisha na wewe bado maisha yako bado yamesimama sasa unaona mambo kama hayo yanaweza kuzuia kupenda kurudi ujanani kusema kweli. Sababu katika maisha ujanani ni napitia changamato nyingi sana na tangu ufanikiwe kimaisha Basi utakuwa umepitia mengi na sasa zingine Unapata ukiwa kijana mawazo ni mengi sana ambayo yanakusumbua akilini kuliko ukiwa mzee Sasa ni heri mtu abakie tu uzeeni na mimi siwezi penda kurudi ujanani sana sababu ya hizo changamato ambazo nimezitaja hapo mbeleni Kwa hivyo vijana mjitahidi muwe wazee lakini hapo kurudi ujanani nayo ni uongo sababu vitu nimepitia Siwezi tamani tena kurudi huko.

Huwa napenda kujaribu vyakula vipya sabubu unapata kuna vyakula vingine hujawai katika maisha yako kuvionja na huwa unaona watu wakivisifia venye zinaonja ni vitamu ama vina manufaa kwa mwili. Sasa huwa napenda nijaribu vyakula ambavyo sijawai onja lakini huwa inategema ni vyakula vipi. Kama vyakula ambavyo huwa mimi huwa najua tayari huwa unapata hayana vitu vyanongeza kwa mwili hayana madini wala lolote yanaongezwa kwa mwili ni madhara na magonjwa tu. Vyakula kama hivyo huwa sana sana mimi sipendi kuvionja kama sijawai vionja Lakini nikipata vyakula vipya ambavyo naskia vitamu na vina imarisha afya yangu hapo napo sawa huwa napenda kuvijaribu nivione venye vina onja na pia nijue manufaa ambayo yanawezanipa kwa mwili wangu ili hata Nikivila mwili wangu ukiwa sawa pia nitashukuru kwa sabubu vimeniongezea madini na vituratubishi mbali mbali na vitu mbali mbali katika mwili wangu ambapo nitashukuru sana lakini kama ni vyakula ambavyo, nisha sikia havifai ama vinadhuru mwili kama sijawai vionja sitawai tamani kuvionja na pia kuna vyakula ambavyo sisi kama waafrika hatujazoe kula vitu kama nyoka, chura, hata nikipata mtu akila leo kusama ukweli mimi sitajisumbua kula sababu sivitu najua watu wetu wamekuwa wakila sasa siwezi tamani kuanza kuvionja mimi ndo niwe wakwanza katika familia yetu niwe wakwanza kuvionja, hapo siwezi kubali.

Katika muda wangu wa kazi, najua kuanzia jumatatu hadi jumamosi, hizo ni siku za kazi. Sasa hapo hua, unajipatia tuu shughuli zako za kazi, unazifanya vizuri, na unendalea na kazi yako hili uweze kuzifanikisha kazi ambazo umepewa kwa wiki, na uweze kuzifanya vizuri, ndio bosi wako ata asikuonee vibaya akufute kazi, ama aseme we ni mzembe. Na ikifika wikendi, mwisho wa wiki hapo, sasa hapo ndo huwa naingila katika maisha yangu ya kibinafsi, nafanya mambo yangu wa kibinafsi, huwa siiangalii kitu chochote cha kazi na hata nikiitwa kazi uwa nakataa kuenda sabu najua ni siku yangu ya mapumziko naenda kufanya mambo yangu wa kibinafsi sasa hapo ndo huwanapata na jipanga vizuri nikiamua hii kazi na ifanya ni siku ya kazi ni siku ya kazi na nikiamua sasa ni wakata mapumziko kufanya mambu yangu mwenyewe ya maisha yangu ambayo ya kibinafsi pia nafanya mambo yangu wa kibinafsi na siingilii mambo yote ya kazi na siku ya kazi pia singilii mambo wa kibinafsi sana labda kwa muda ambao siwa kazi ambapo ni jioni nikirudi kwa nyumbani naezafanya vitu vyangu wa kibinafsi moja mbili. Lakini wakati wakazi hakuna kujifanyia mambo ya kibinafsi. Sababu nitapata changamoto sana kufanya kazi ambayo nafaa kufanya. Lakini sasa ikifika mwisho wa wiki nafanya mambo yangu ya kibinafsi na ninaendelea tu vizuri.

Mimi ninge penda kulima bustani lakini kusema ukweli mahali napoishi hakuna maali pakulimia bustani kama hiyo sababu tunaishi kwa nyumba za kupangisha na hakuna nafasi nyumba zinafatana tuu ni msururu wa nyumba hakuna ta nafasi ndogo na unaweza sema tutapanda vitu kama maua ama uweke bustani yako sasa uwezo wakupanda bustani nayo sina na ninge kwa na uwezo ninge lima bustani sababu ukiwa na bustani kusema ukweli mandhari yako yanakuwa mazuri unakuwa na hata macho ya kiangalia nje Unaona tu maua hapo nje Kunakuwa kuzuri hata panavutia wageni Unaweza kaa pia wewe upumzike hapo upate kabaridi kiasi Lakini sasa juu ya uwezo huo hakuna na mali tunaishi pia hakuna hiyo nafasi Siwezi lima bustani lakini kusema kweli kungekuwa na uwezo Hata sayo ningekua nimeweka bustani yangu Naniweze kukua vizuri na pia inaweza nipamotisha sana ya kuendelea kulima.

Kazi hufanyika vizuri sana wakati wa asubuhi sababu hapo unapata uko mchangamfu, ndio umeamka na uko na nguvu. Siku yako haijaenda vibaya, unapata hakuna mwenye amekukasirisha ama kazi kuwa ngumu umepewa ya kukuchokesha sasa unapata asubuhi sana sana huwa niko makini na kazi na ninafanya kazi vizuri sababu ndiyo nimeamka, mwili wangu ni mchangamfu. Huwa napata niko na nguvu pia sababu Unapata hujafanya kazi yoyote ya kukuchokesha na nguvu bado ziko.

Watoto naweza kucheza nao inategemea ni wa miaka mingapi na jinsia yao pia ni gani. Unapata katika nyumba nyingi sana huwa ukichiza na watoto ambao si wa jinsia yako. Saa zingine watu hufikiria mengine mabaya kukuhusu. Sasa ni heri utafute watoto wa jinsia yako mwenyewe. Kucheza nao unapata ni rahisi tena pia unaweza kucheza nao mchezo ambayo wewe pia ambayo umeyazoea. Ni kama watoto wa jinsia ya kiume hata kucheza nao mpira ni rahisi. Kuliko mtoto wa kike ambaye ninawezataka wacheze na madoli na mimi mwenye kucheza na wadoli siko, sijui na pia miaka inategemea Kuna watoto kama mwaka mmoja, miaka miwili mwile hawa kucheza nao ni ngumu Lakini kuanzia mwaka mitano kwenda mbele Napata ni rahisi sababu hata ukimaambia afanye kitu wakati mnacheza Unapata naifanya na inakuwa rahisi sana kucheza nae na pia anapenda kufundishwa mengi Kwa hivo unapata ni rahisi nawe pia unajifunza mengi wakati unacheza naye ambayo haukuwa unatufahamu Sasa kucheza na watoto ni rahisi na hivyo vitu nimetaja ndoa ni muhimu kwangu kuamua kama nitachezo na huyo mtoto ama sitachiza nae sabu pia lazima ujiangalie ndio usije kuangukia pabaya na sheria ama na watu kukufikiria vibaya wakati kitu kinafanyikia huyu mtoto.

Mimi upenda sana maoni kutoka kwa watu tofauti tofauti kwa sababu kupitia maoni au na jipata Unapata kujua mambo ambao huko unayajua na mengine ambayo hukuwaunayajua na inakusaidia katika maisha yako ili kujiendeleza na pia kufanya mamba mengine ambayo unafaa katika maisha yako na kuendesha hali zako za kila siku kama maoni yawe mazuri amaml mabaya uwa yanajenga mtu na uwa asiri kukumaliza tu unafaa kwa kubali maoni ya kila mtu ndio upate kujiheshimu na kujielewa pia sababu ukikataa maoni ya watu wngine Kuna vitu utajipata hutajifunza na pia usipokubali maoni Unapata hakuna mtu utakupatia maoni mazuri Kwa hivo ata kufanya maogo ama kufanya mabaya Hakuna anaye kurekebisha sababu a najua wazi maoni yaki ya huta ya chukutilia manani Lakini kipenda kuchukulia manani mawazo ya watu wengine Unapata kazi ni rahisi na kila mtu anajaribu kukusaidia ili kukutoa katika shida ama kupata jinsi ya kujendeleza kimaisha na pia kujifunza mengi Sasa maoni ya wenye uwa ni muhimu kwangu na yote uwa nayasikia ingawa sita fuata yote lakini kuna yenye nita sikia na nifuatilia na kuna zingine nita puuza sababu naeza kuwa ni maoni ambayo hayana msingi ama umuhimu wote kwa maisha yangu Sasa maoni pia utegemea ni gani na siwezi chukua maoni yote ya kila mtu Lazima ipipige msasa ili nijue gani ni muhimu kuchukua na ipi ambayo si ya kuchukua.

Mimi huwa sipendi kuvaa kofia sababu mimi sisha biki tuwa kofia Ingawa imejaribiwa miaka mingi kunifanya nipende kuvaa kofia kama Raila hivi lakini huwa najipata Mimi na kofia huwa hatuelewani na mara nyingi hata zikininuliwa huwa zi nabaki tu apo Labda mtu achukue ya ivae ama ibakie tu apo ichakae lakini mimi kuvaa kofia uongo mimi siwe zivaa.